Wanyama ambao nawapenda wa kufuga sana sana huwa napenda ni ngombe, mbuzi na kondoo na kuku. Kwa sababu wale ngombe huwa nawapenda kwa sababu utapata maziwa nyama ama ngozi. Kondoo vile vile utapata nyama na ngozi huwa hatunywi maziwa ya kondoo. Kuku naye watupa mayai na nyama lakini kama ni wanyama wa pori wale ambao huwa na nafurahia kuwaona sana sana huwa ni ndovu. Wale wanapatikana pale Tsavo, watu wakipita barabarani unawaona, tumbili pia wako na wale pundamilia wa porini.

Sanaa ambayo naipenda sana ya wasanii wetu wa hapa nchini Kenya, sanaa kama vile uimbaji, nyimbo za kidini, nyimbo za kikristo, nyimbo za tamaduni pia nazipenda nafurahikia. Zile sana sana za tamaduni huwa zinatukumbusha kule wazazi wetu walikotoka na za ukristo pia huwa zinatusaidia kutujenga ile imani yetu.